Wakati gani wasiku unafanya kazi vizuri zaidi? Mimi hufanya kazi wakati wowote wasiku. Lakini wakati wasiku ambapo mimi ufanya kazi vizuri zaidi kuliko wakati wote ni asubui. Mimi hupata asubui ukiwa wakati ambapo nafanya kazi vizuri zaidi kwa sababu asubui, akili iko fresh, umakini ni mkubwa, inafaa kwa kazi zinazoitaji kufikiria sana, kwa mfano, kusoma, kuandika, kupanga mipango hii ndio sababu napata kuwa asubui ni wakati mzuri zaidi kwangu kufanya kazi vizuri zaidi.

Unajenga mahusiano vipi na wafanyakazi wengine? Najenga mausiano mazuri kwa kazi kwa kuzingatia mambo haya. Mawasiliano ya wazi na heshima. Kusikiliza maoni ya wengine kutoa mawazo bila dharau. Kuwa rafiki lakini mtaalamu. Hapa ni ambapo salamu na tabasamu. Huwa kusaidia pale inapowezekana. Kuepuka umbea na migogoro. Kutimiza majukumu yangu. Kufanya kazi kwa wakati. Kuheshimu tofauti. Mitazamo tofauti ambayo wafanyakazi wanakuwanganayo kazini. Kutatua migogoro kwa busara. Kuzungumza kwa utulivu. Kutafuta suluhisho. Si kuweka lawama.

Ni nini kipaumbele kazini kwa mawasiliano? Kipaumbele cha juu kazini kwa mawasiliano ni kuhakikisha kwamba ujulishaji wa taarifa ni sahihi, wazi, na unaofanya kazi vizuri. Taarifa lazima ziwe rahisi kuelewa. Hakikisha maelezo ni sahihi kabla ya kutuma. Tuma taarifa mapema kabla ya kuwa tatizo. Sikiliza kwa makini maoni ya wengine. Hakikisha umeelewa kabla ya kujibu. Heshima na uthibiti wa hisia, kuepuka maneno yeny hasira au kudhalilisha, tumia lugha ya kitaalamu na yenye heshima. Ufafanuzi na uthibitisho, hakikisha kila mtu ameelewa yale yaliyosemwa. Tumia recap au summary pale inapohitajika. Hizi ndizo vipaumbele kazini kwa mawasiliano.

Je, unapenda sanaa ya aina gani? Aina ya sanaa ninayoyipenda zaidi ni sanaa ya uchoraji na ubunifu wa kisasa na wa zamani. Hasaa ile inayotumia rangi kwa hisia kali kuoenyesha mawazo au hali ya moyo. Pia ninapenda sanaa ya picha, inayokamata maisha ya halisi, barabara, watu wa kawaida na matukio ya kila siku. Kwa ujumla, ninapenda sanaa inayosimulia hadithi au kuacha ufikiri hata baada ya kuiangalia kwa muda mrefu. Hiyo ndiyo sanaa ambayo mimi ninaipenda.

Ni hekima gani umejifunza maishani? Hekima ya manufaa zaidi niliojifunza maishani ni usijaribu kuthibiti kila kitu. Zingatia kile unachoweza kubadilisha na ukubali kile usichoweza kubadilisha. Inasaidia kupunguza msongo wa mawazo na kufanya maamuzi yenye busara. Pia, nimejifunza kuwa kila kushindwa ni fursa ya kujifunza. Na kwamba uvumilivu na kuendelea kusonga mbele, uchangia zaidi katika mafanikio ya kweli kuliko hofu au hasira.

Jee, unapenda kupiga chombo cha mziki? Ndiyo, napenda kupiga chombo cha mziki. Na chombo cha mziki ambacho napenda kupiga ni guitar. Napenda jinsi navyoweza kuambatana na hisia tofauti, furaha, huzuni, au utulivu. Pia ni chombo ambacho naweza kukipiga pekee yangu au na watu wengine na bado kikatoa sauti nzuri kukaa chini nikicheza nyimbo ninazopenda au kujaribu kuunda melodi mpya hunipa amani fulani. Hii ndiyo sababu mimi hupenda kucheza chombo cha muziki ambacho ni guiter.

Niambie kuhusu njia unayotumia kupumzika. Kwa kawaida, njia ambazo mimi hutumia kupumzika ni kama ifwatavyo. Kusikiliza muziki, hasa wataratibu na unaurija kumbukumbu mzuri. Kutembea kimia kimia jioni, huku nikipunga hewa. Kukimbia au kufanya mazoezi mepesi. Unisaidia kuachia mawazo mazito. Kusoma kitabu au makala asa kinachonifanya nitafakari. Kupika au kujaribu chakula kipia. Kua peke yangu kwa muda bila simu. Nikijipanga na kujitambua na kuangalia vile siku imekua ikiniendea.

Je, unapenda kutembea kwa miguu. Ndio, mimi napenda kutembea kwa migu. Kwa kuwa napotembea kwa miguu, natembea kimia kimia, nikitazama mazingira bila haraka. Pia, napenda kutembea kwa miguu, hasaa nikitembea peke yangu kwa muda, bila simu nikijipanga na kujitambua. Napenda pia kutembea kwa migu, kwa kuwa hii ni mazoezi tosha. Ninapotembea kwa migu, napata kufanyisha mwili wangu mazoezi kwa kuwa wakati mwingi sipati nafasi ya kutembea ama kukimbia. Wakati ambapo siendi kufanya mazoezi yangu asubuhi, mimi upenda kutembea kwa mguu mchana au jioni.

Unafanya nini wakati wa mapumziko kazini? Wakati wa mapumziko kazini, mimi huwa nafanya vitu vidogo vinavyosaidia kutuliza akili, nanyakua chai au kahawa na kupumua kwa utulivu, nacheki simu kidogo, kuangalia ujumbe au habari fupi, natembea tembea ili kuondoa kukaa kwa muda mrefu, nafanya mazungumzo mepesi na wafanyakazi wangu kurudia vitu ambavyo tumekua tukifanya hapo awali kidogo, wakati mwingine nasikiliza muziki au kukaa kimya tu nikijitafakaria kazi inavyondelea.

Mahali gani pa kihistoria ungependa kutembelea? Ningependa sana kutembelea piramidi za misri. Historia yake inavutia. Kufikiria jinsi zilivyojengwa maelfu ya miaka iliopita bila teknolojia ya kisasa, kunanifanya niheshimu sana akili na uvumulivu ya watu wakale. Pia ningependa kusimama pale na kuhisi uzito wa kihistoria. Kana kwamba ninagusa moja kwa moja maisha ya waliotutangulia. Pia ningevutiwa kutembelea ukuta mkuu wa china au magofu ya Roma kwa sababu kila moja ina hadithi na nguvu utawala na mabadiliko ya dunia.

Unapenda kula wali au ugali. Mimi napenda kula ugali zaidi ya wali. Sababu yangu kuu ya kupenda ugali, ugali unaweza kuliwa kwa vitoeo vingi tofauti kabisa. Wali nao hauwezi changanywa na vitoeo vingine. Hii inazuia utamu wake. Lakini ugali unaweza kula na kitoeo ambacho unataka wewe na pia unaweza kubuni kitoeo kipya ambacho unataka kula nacho. Hindio sababu yangu kuu ya kupenda ugali.